Ndiyo ningependa kujaribu teknolojia mpya kwa kuwa ni uvumbuzi wa vitu geni teknolojia ambazo huwa tukizitumia tangu jadi kwa hivyo mimi binafsi ningependa kujaribu teknolojia mpya.

Ndiyo, mimi napenda hesabu sana. Nilipokuwa darasa la tano, nilianza kupenda hesabu kama somo. Kwa hivyo, nikakuwa napita. Kisha nikaingia shule ya upili, nikaendelea kuipenda hesabu, na nikakuwa naipita zaidi. Kwa hivyo, mimi hupenda hesabu.

Timu ninayoipenda, ni timu ya mpira wa mguu, timu ya Manchester United, inayocheza ligi ya uingereza ni timu ambayo nilianza kupenda mnamo mwaka wa elfu mbili na kumi na mchezo ninaokumbuka ambao ulinishangaza sana ni mchezo ambao ulicheza na timu ya Manchester City na mchezaji aliyenipendeza ama ninaempenda kwa timu yangu anaitwa Bruno Fernandez na mimi huhisi vizuri sana timu yangu inapocheza na kushinda mchezo huu.

Kinachonifurahisha sana mimi kulingana na mimi ni ninapoona mafanikio ya wanafunzi wangu, mimi nafunza shule, mimi na mwalimu wa shule shule ya upili, kwa hivo ninapoona wanafunzi wangu, wakifanikiwa, wakipata matokeo mazuri wakipita na pia wakikuja kuwa watu katika hii society, nina furaha mingi sana.

Mimi unapopotea katika mtaa wetu au nyumbani kwetu au kwangu Mimi huamua kwa kupiga simu au kuwatumia meseji wano husika na mambo ya stima ili kama kuna makosa uweze kurekebisha na ili stima iweze kurejea.

Chakula ni nacho kipenda ni kilau pilau huwa na vikaango au viungo vYa kupikia rojo rojo zaidi inaladha ya kupendeza Mwisho nilipo pika chakula hii ilikuwa juzi nikiwa nyumbani na familia yangu na aliye nieleza kuhusu chakula hiki mke wangu mara ya mwisho nikila ni juzi.

Mimi upenda kuenda madukani siku ya jumamosi kwa sababu mimi ufanya kazi kuanzia ijumatatu hadi ijumaa Kwa hivyo ninapokua sina kazi jumamosi, ninapokua ile tunaita, ninapokua free kwa lugha ya kimombo.

Naam ninandege wa kufuga, mimi ni mfugaji mkubwa wa ndege aina ya kuku na pia bata kuku nilianza kufuga mwaka wa elfu mbili na kuminanane niLipo pata hela kidogo, nikasema wacha ni jaribu biashara ya ndege hawa Wanafaida nyingi, wananipa nyama mayai napia na wauza niki wanunuwa kwa hivyo ndege ninaowafuga ni kuku pia bata.